Ndio, ninasoma gazeti kwa kweli ni moja wapo ya tabia ambazo nimejenga kwa makusudi kwa sababu ya manufaa yake mingi katika maisha yangu ya kila siku kusoma gazeti Kuna nisaidia kwa kuelewa mpana wa mambo yanaondelea ndani ya nje ya nchi, kuniongezea marifaa na kunijenga kia akili na kijamii kuna nisaidia kwa kuelewa mpana wa mambo ya naendelea ndani ya nje, kuniyongezea tari marifa na kunijenga kia kili na kijamin. Kwanza kabisa gazeti hunisaidia kupata habari za sasa kwa kila siku kuna matukio mapya yanayotokea katika siasa, uchumi, elimu, afya na teknolojia kwa kusoma gazeti ninakua na tarifa sahihi na zilizopangwa vizuri kuhusu matukio hayo Hii hunisaidia kuepuka kusambaza habari za uongo ambazo mara nyingi hupatikana katika mitandao ya kijamii gazeti linawariri na wandishi walio bobea. Hivyo habari zake mara nyingi huwa zimehakiikiwa na kuandikwa kwa umakini. Pili, kusoma gezeti huniongezea marifa kwa jumla Kuna vipengele vingi ndani ya gazeti kama makala ya ilitiza ilimu, safu ya mooni, hadithi za mafanikio na tarifa ya utafiti. Ninapopitia makala hizi najifunza mambo mapya ambayo pengine, singe yajua kirahisi. Kwa mfano, ninaweza kujifunza kuhusu mbinu bora za kilimo njia za kuboresha afya au hata kihistoria ya maeneo na watu mbali mbali. Marifaa haya hunisaidia kukua kikiakili na kuwa mtazamo mpana wa maisha Tatu, gazeti hunisaidia kuboresha lugha yangu Hasa kiswahili na kingereza kwa kuwa ninafamu umuhimu wa lugha katika elimu na mawasiliano kusoma gazeti, kuna nipa msamiati mpya kuna nifundisha matumizi sahihi ya maneno na kunisaidia kuelewa mundu mzuri wa sentensi kadri ninavyo endelea kusoma ndivyo ni navyo zidii kujiamini katika kuzungumza na kuandika Hii ni faida kubwa sana katika masomk na katika mazingira ya kazi Aida kusoma gazeti hunijenga katika fikra za uchambuzi gazeti halitoi habari tu Bali pia uwasilisha maoni tofauti tofauti kuhusu swala moja ninapo soma safu za maoni au dhahariri najifunza kushambua hoja kutofautisha ukweli na maoni binafsi na kufanya maamuzi yangu Kwa kutumia akili na ushaidi Hii hunifanya niwe mtu anayafikiri kwa kina na sikukubali kila jambo bila kulidhatmini vile vile gazeti hunisaidea kwa kuwa raia muajibikaji kupitia habari za siyasa na jamii ninaelewa haki na wajibu wangu kama raia Najua kinacho endalea serikalini maumuzi yanayofanywa na jinsi yanavyo weza kuniadhiri mimi na jamii kwa ujumla. Hii hunisaidia kushiriki kikamilifu katika maswala ya kijamii kama vile uchaguzi, mjadala ya maendeleo na juhudi, zaku boresha jamii. Pia, kusoma kagazetu hunipa burudani yenye maana, mbali na habari nzito, kuna vipengele vya mchezo, vibonzo, hadithi fupi na makala za maisha. Hii hunisaidia kupumzika kiakili na kufurahia muda wangu bila kupoteza lengo. Tofauti na burudani zingine ambazo hazina mafunzo. Gazeti hunipa burudani iliyo changia katika maendeleo yangu binafsi. Kwa upande muingine, kusoma gazeti hunijenga katika nidhamu ya kusoma kila siku. Nimejifunza kutenga muda maalumu wa kusoma iwe ni asubuhi au jioni. Tabia hii hunisaidia pia katika masomo yangu na shughuli nyingine zinazo hitaji umakini na uvumilivu. Inanifundisha kuwa mvumilivu makini na mwenye mipango mizuri ya muda. Kwa ujumla, kusoma gazeti ni jambo muhimu sana katika maisha yangu. Sisomi kwa mazoea tu, bali kwa sababu ninaelewa dhamani yake katika kunijenga kielimu, kijamii na kiakili. Gazeti limenisaidia kuwa mtu mwenye tarifa sahii, mawazo, mapana, lugha nzuri na uwezo wa kuchambua mambo kwa kina. Ndio maana nitaendelea kusoma gazeti na kuwa himiza wengine pia wafanye hivyo kwa sababu ni chanzo muhimu ya maarifa na maendeleo katika jamii.

Hali ya hewa leo imekuwa ya kupendeza kwa ujumla. Ikiwa na mchanganyiko, wa jua mayungu mepesi na upepo wa wastani ambao umeleta hali ya utulifu na farasa katika masingira ya kila siku. Asubui ilianza kwa hali ya hewa ya baridi kiasi. Hasa katika sasa mapema kabla ya jua kuchomua vizuri. Kulikuwa na umande, mdogo, juu ya nyasi na paa za nyumba. Ishara kwamba usiku ulikuwa na baridi wa kawaida. Hali hii ilinifanya nijisikie mwenye ngufu na tayari kuanza siku kwa sababu hewa safi ya asubuhi uleta isia ya matumaini na mwanzo mpya. Kadri muda ulifyosidi kusonga, jua lilianza kuangaza kwa ngufu ya wastani. Mwanga wake haukuwa mkali kupita kiasi, bali ulikuwa wa kupendeza na wenye joto la wastani. Hii ilinifanya iwe raisi kufanya shughuli za nje kama kutembea kufanya masoezi mepesi au hata kuanza kazi za kila siku bila usumbufu wa joto kali. Mawingu yalionekana angani kwa mtawanyiko ya kipita taratibu na wakati mwingine kuyazuia miyale ya jua kwa muda mfupi. Mawingu haya yalisaidia kupunguza joto na kufanya hali ya hewa ipaki katika kiwango kinacho fumilika. Mchana ulipofika joto liliongeseka kidoko lakini halikufikia kiwango cha kuleta usumbufu. Hewa ilibaki tu kukua nyepesi na isiyokandamiza jambo liloruhusu watu kuendelea na shuguli zao bila kuchoka haraka. Upepo mdoko ulivuma mara kwa mara. Ukinsaidia kusambaza hewa na kupunguza izia za joto. Upepo huu ulifanya mazingira yawe hai saidi. Kwani uliatikiza matawi ya mti na kufanya majani kucheza kwa sauti ya kupendeza. Ilikuwa ni hali ya hewa inayofaa kwa kazi za mshambani usafiri na hata mikutano ya kijamii. Kwa upande wa mfua, leo haikunyesha haikuonyesha dalili kubwa sa mfuwa nzito. Hata hivyo, kulikuwa na uwezekano mdogo wa manyunyu mepesi katika baadhi ya maeneo hasa pale mawingu yalipoonekana kuwa mazito kwa muda. Manyunyu kama hayo kama yangetokea yangekua ya muda mfupi na yenye vaida kwa mazingira hasa kwa mimea na udongo Kutokwepo kwa mfua kubwa kulifanya barabara sipaki katika hali nzuri na hivyo kuraisisha usafiri na kupunguza ucheleweshaji wa shuguli jioni ilipokaripia hali ya hewa ilianza kubadilika taratibu. Jua lilianza kupungua ngufu na hewa ikawa ya baridi kidogo tena. Mawingu yalipata rangi za kupendeza kutokana na mwanga wa macheu yakionekana ya chungwa, waridi na kijifu hafifu. Mandhari hii ilikuwa ya kufutia na yenye, utuliza, ikileta isia ya utulivu baada ya siku ndefu ya shuguli. Upepo wa jioni ulikuwa mpole, saidi, ukileta hewa safi, iliofanya kukaa nje kuwa jambo la kufuraisha. Usiku ulipoanza kuingia, joto lilishuka kidogo na hali ya hewa ikawa ya baridi ya wastani. Hali hii ilikuwa nzuri kwa mapumziko na usingizi, kwani haikuwa baridi kali wala joto linalosumbua. Anga lilionekana kuwa utulifu na katika maeneo yenye, anga wazi nyota isingeweza kuonekana kwa uraizi. Hali hii ya usiku ilitoa fursa nzuri ya kutafakari siku iliopita na kupanga mipango ya siku inayafuata kwa utulivu. Kwa ujumla, hali ya hewa ya leo imekua rafiki na yenye uwiano mzuri Haikuwa yana hali kama joto kali sana baridi kupita kiasi au mfua nzito inazoweza kufuguruka shuguli Badala yake, imekua ni siku iliojaa hali ya ewa ya kawaida na inayofutia inayowezesha watu kuendelea na maisha yao kwa urahisi Hali kama hii ya ewa ina mchango mkubwa katika ustawi wa kimwili na kiakili Kwani huadhiri isia usalishaji na hata mahusiano ya kijamii Leo imekuwa mfano mzuri wa siku ambayo hali ya ewa inasaidia badala ya kuzuhia na hivyo kufanya iwe siku ya kukumbukwa kwa usuru wake wa kawaida.

Kueka neno siri salama ni jambo muhimu sana katika ulimwengu wa sasa unaotogemea teknolojia. Mimi binafsi nimejifunza kuwa neno siri si kitu ya kuchukulia kwa mzaha kwa sababu ndilo langu la kulinda taarifa zangu kipinafsi, fedha na hata utambulisho wangu mtandaondi. Kwa hivyo, nimejijengea mazoea kadhaa ya kuhakikisha kuwa neno siri langu inakuwa salama na gumu kwa mtu mwingine kuligundua. Kwanza kapisa, ni nahakikisha kuwa neno siri langu lina urefu wa kutosha. Sipendi kutumia nenosiri fupi fupi kama maneno imane au matana kwa sababu ni raisi kubashiriwa. Kwa kaweda, ni natumia nenosiri enye erufi zizo pungua nane hadi kumi na mbile. Nime kundua kuwa nenosiri refu huwa ngumu zaidi kufunjwa ata napo kwa programu malum zi nato tumiwa na waalifu wa mtandaone. Pili, nachanganya aina za tofauti, za alama katika neno ziri langu. Nina tumia erufi kupwa, erufi ndoko. Namba, pamoja na alama maalumu kama file hashtag dollar au kwa mfano. Badala ya kutumia neno raisi kama rafiki. Ninaweza kutubadlisha na kulifanya liwe mchanganyiko kama rafiki at 2024. Njia hii hufanya neno siri kuwa ngumu, saidi kwa mtu anaye jua habari zangu za kawaida kama jina au tarehe ya kusaliwa Tatu, uwepuka kabisa kutumia taarifa zangu binasi kama neno siri Situmii jina langu, jina la mzazi tarehe ya kusaliwa namba ya simu au jina la shule nilio some Hii ni kwa sababu taarifa hizo ni raisi kupatikana kupitia mitandao ya kijamii au watu wakaribu Ninajua kuwa mtu aki zijua tarifa hizi anaeza kuaripu kujaripu kuzitumia kubashiri neno ziri langu Nne, situmii neno siri moja kwa akaunti sote Kila akaunti muhimu kama paruapepe akaunti ya pengi au mitandao ya kijamii ina neno siri lake tofauti Ingawa hii inaweza kuonekana kuwa kazi ngumu kukumbuka neno siri mengi Ninaona ninjia salama saidi kama akunti moja ikifamiwa nyingine hubaki salama, wakati mwingine ninaandika neno siri yangu kwenye daftari langu binafsi ambalo halifikwi na watu wengine na ninatumia njia ya kukumbuka kwa kuunda sentensi kichwani mwangu. Tano kubadilisha neno siri mara kwa mara Siesi kutumia neno siri moja kwa miaka mingi pila kubadilisha Kila baada ya miezi michache hasa kwenye akaunti kwenye akaunti nyeti ninahakikisha ninalibadilisha Hii hunisaidia kupunguza hatari endapo neno siri langu la zamani lilikuwa limefahamika na mtu mwingine bila mimi kujua sita Ninatumia utubitisho watu mbili pale inapowezekana, hii ni njia ambayo inaitaji kuthibigisha utambulisho wangu kwa hatua ya siada kame vile kupokea namba ya siri kwenye simu au paruwa pepe. Hata kama mtu atapata neno siri la yangu, itakua fikumu kuingia kwenye akaunti yangu bila hiyo hatua ya pili. Saba, huwa makini sana ninapotumia vifaa vya watu wengine au intaneti ya uma. Siingi kwenye akaunti zangu muhimu nikiwa kwenye kompyuta ya mtu mwingine au wifi ya maeneo ya uma kama cafe au fituo vya mabasi. Kama nilashima ninahakikisha nimeondroka vizuri na sifanyi kifinjari kuifadhi neno siri langu. Nane, huepuka kubofia viungo vya ajabu na hukujibu ujumbe unaotakikana nitoesi neno siri langu. Ninajua kuwa kampuni au huduma halali hazio haziombi neno siri kupitia ujumbe wa parua pepe Kwa hiyo nikiona ujumbe unao ni tia hofu na au kuniaidi sawadi ili nitoe tarifa zangu Ninaepuka maramoja Kwa ujumla, ninaamini kuwa kueka neno siri salama ni jukumu la angu binafse Si kasi ya kampuni au programu peke, pale ni uamuzi wangu wa kila siku kwa kuwa makini na taarifa zangu Kupitia mazoea haya nimeweza kulinda akaunti sangu na kuwa na amani ya moyo ninapoutumia teknolojia Neno siri salama ni kama kufuli imara ya nyumba linaweza lijizuie kila hatari lakini linaongeza ulinzi na kunipa uwakika wa usalamaa.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu na mahusiano hayo yamekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu tangu nikiwa mdogo. Wazee wangu wamekuwa kama nguzo imara inayoniweka sawa kimaadili, kihisia na hata kiakili. Kupitia wao, nimejifunza maana ya heshima, uvumilivu bidii na kudhamini familia. Mahusiano yetu hayajajengwa tu juu ya uhusiano wa damu. Hali juu ya upendo, wa dhati, mawasiliano ya wazi na kujali ustawi wa kila moja Kwanza kabisa, ninawaheshimu sana wazee wangu kwa sababu, wao ni chanzo cha hekima na uzoevu wa maisha. Kila ninapokaa nao na kusikiliza hadithi zao, ninajifunza mambo mingi kuhusi historia ya familia yetu. Changamoto walizopitia na mamuuzi waliofanya ili kufanikisha maisha yao. Hadithi hizi hunisaidia kuelewa kuwa maisha yana milima na mabonde, na kwamba uvumilivu na imani ni vitu muhimu sana katika safari ya maisha. Mara nyingi hunipa ushauri ambao hunisaidia kufanya mamuuzi bora. Hasa pale ninapo kumbana na changamoto. Pili, mawasiliano kati yangu na wazee ni ya karibu na wazi. Ninajitahidi kuwasiliana nao mara kwa mara iwe ni kwa kuwatembelea, kuwapigia simu au kuwasiliana nao kwa njia nyingine zinazopatikana. Mawasiliano haya hunifanya nijisikie karibu nao na hunipa nafasi ya kujua hali zao za kiafya, kihisia na mahitaji yao. Pia huwapa nafasi ya kujua kinachoendelea katika maisha yangu. Mafanikio yangu na changamoto ninazokutana nazo. Mawasiliano haya yameimarisha uhusiano wetu na kujenga uaminifu mkubwa kati yetu. Tatu, ninajitahidi kuwajali wazee wangu kwa vitendo, si kwa maneno tu. Pale inapowezekana nawasaidia katika kazi ndogo ndogo. Mahitaji ya nyumbani au mambo yanayohitaji nguvu na muda. Najua kuwa kadri umri unavyoongezeka nguvu hupungua hivyo msaada wangu kuwa mchango mdogo lakini wa maana sana kwao. Msaada huu hunifundisha unyenyekevu na kunikumbusha kuwa siku moja naamini ninahitaji msaada wa wengine. Aidha, wazee wangu wamekua msaada mkubwa wa kihisia kwangu. Wakati ninapohisi kuchanganyikiwa, kukata tamaa au kuwa na wasiwasi kuzungumza nao hunipa faraja na amani ya moyo. Wana uwezo wakunisikiliza bila kunihukumu na kunipa maneno ya kunitia moyo. Mara nyingi, hunikumbusha kuwa, kila tatizo linasuluhisho na kwamba, ni muhimu kuwa na subira na matumaini. Hii imenisaidia kuwa mtu mwenye mtazamo chanya hata katika nyakati ngumu. Mahusiano yangu na wazee wangu pia yamenifundisha umuhimu wa mila na desturi. Kupitia wao, nimejifunza kuheshimu tamaduni za jamii yangu. Kushiriki katika shughuli za kifamilia na kudhamini madili yaliyoridhiwa kutoka kwa vizazi vilivyopita. Mila hizi hunipa utambulisho na kunifanya nijisike kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi kuliko mimi mwenyewe. Pia, hunisaidia kuelewa wajibu wangu katika familia na jamii kwa ujumla. Hata hivyo, kama ilivyo katika mahusiano mengine yote, kuna nyakati ambapo tunaweza kutofautiana kimtazamo. Tofauti hizi hutokana na mabadiliko ya kizazi, mitazamo ya kisasa au njia tofauti ya kuona mambo. Hali hii licha ya tofauti hizo, ninajitahidi kuwasikiliza kwa heshima na kueleza maoni yangu kwa upole. Ninaamini kuwa mazungumzo ya heshima na uvumilivu ndiyo njia bora ya kudumisha mahusiano mazuri. Kwa kufanya hivyo, tunajifunza kutoka kwa kila mmoja na kuimarisha uhusiano wetu. Kwa ujumla, mahusiano yangu na wazee wangu ni ya dhamani kubwa sana kwangu. Yamenijenga kuwa mtu niliye leo na yanaendelea kuniongoza katika maisha yangu ya kila siku. Nawadhamini kwa upendo wao, hekima yao na mchango wao mkubwa katika maisha yangu. Ninajithahidi kudumisha na kuimarisha mahusiano haya kwa sababu ninaamini kuwa familia ni msingi wa maisha bora. Na wazee ni hazina isiyopaswa kupuuzwa. Kupitia mahusiano haya, nimejifunza kuwa upendo, heshima na kujali wengine ni vitu vinavyofanya maisha yawe na maana zaidi.

Kila mtu ana kipawa fulani ambacho humtofautisha na wengine, na kwa upande wangu, ninaamini kuwa kipawa changu kikubwa ni uwezo wakufikiri kwa kina, kujifunza kwa haraka na kutumia maarifa yangu kutatua matatizo ya kila siku. Kipawa hiki kimejitokeza katika masomo yangu, mahusiano yangu na watu pamoja na namna ninavyo kabiliana na changamoto mbalimbali maishani. Sijazaliwa nikiwa mkamilifu lakini nina hamu kubwa ya kujifunza na kuboresha kile nilichonacho Jambo ambalo limenisaidia kukuzq kipawa changu hatua kwa hatua moja ya vipengele muhimu kwa kipawa changu ni uwezo wa kupenda au kuelewa masomo ya nayo nayohitaji fikra za kina Hasaa masomo ya hesabu na uchambuzi wa mambo Ninapokutana na tatizo ngumu, sipendi kukata tamaa haraka, badala yake kuchukua muda, kukielewa, kuligawanya katika sehemu ndogo ndogo na kisha kutafuta suluhisho uwezo huu umenifanya niwe mtu anayependa changamoto kwani ninaona changamoto kama funzo ya kujifunza kitu kipya badala ya kikwazo Kipawa changu pia kinaonekana katika uwezo wangu wa kupanga mambo na kuwa na nidhamu Ninapopewa jukumu napenda kulifanya kwa umakini na kuhakikisha nalikamilisha kwa wakati. Hii imenisaidia katika masomo na katika maisha ya kawaida. Kwa sababu, ninaweza kupanga ratiba yangu kuweka malengo na kufuatilia maendeleo yangu. Watu wanaonifahamu huniona kama mtu anayeweza kutegemewa na hili ni jambo linalolipa motisha zaidi ya kuendelea kuwa bora. Zaidi ya hayo, nina kipawa cha kushirikiana na watu na kusikiliza mawazo yao. Ingawa sipendi kujisifu, najua kuwa ninauwezo mzuri wa kusikiliza, wengine na kuelewa wanachopitia. Hili hunisaidia kujenga mahusiano mazuri na watu wa rika tofauti. Mara nyingi, watu hunijia kushinirikisha matatizo yao au kuomba ushauri, na mimi hujitahidi kuwasaidia kwa kadri niwezavyo. Kipawa hiki cha mawasiliano na huruma hunifanya nijisikie kuwa na mchango chanya katika maisha ya wengine Kipawa changu pia kimeimarishwa na bidii na juhudi Naamini kuwa kipawa bila juhudi hakiwezi kuzaa matunda Ndiyo maana hujitahidi kujifunza kila siku kusoma vitabu kufanya mazoezi ya kile ninachokijua na kujiweka tayari kwa changamoto mpya Kuna nyakati nimekosea au kushinda lakini sikuruhusu kushindwa kunivunja moyo badala yake kuchukua makosa kama somo la kuendelea mbele nikiwa na uzoefu zaidi katika maisha ya baadaye nina nia ya kutumia kipawa changu kuleta mabadliko chanya katika jamii Natamani kutumia maarifa yangu kusaidia wengine hasaa vijana kuwa na umuhimu wa elimu nidhamu na kujiamini Ninaamini kila mtu ana kipawa chake, lakini wengi hukosa kukitambua au kukiguza. Kwa mfano wangu, ningependa kuhamasisha wengine waone kuwa kwa bidii uvumilivu na imani binafsi wanaweza kufikia ndoto zao. Kwa ujumla, kipawa nilichonacho si kitu cha kujivunia kwa majivuno. Bali pia ni zawadi ninayopaswa kutumia kwa hekima. Najua bado ni niko katika safari ya kujifunza na kukuza vipaji vyangu zaidi Kila siku ninafasi mpya ya kuwa bora kuliko jana Ninaamini kuwa kwa kuendelea kufanya kazi kwa bidii kushirikiana na wengine na kuwa na mtazamo chanya Kipawa changu kitaendelea kuwa kuleta manufaa na kwa ujumla zaidi.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu muhimu sana katika maisha yangu. Ni mtu ambaye nimekuwa na yeye kwa muda mrefu na tumepitia mambo mengi pamoja. Urafiki wetu haukujengwa kwa siku moja bali ulijengwa taratibu kupitia mazungumzo uaminifu na kusaidiana katika nyakati nzuri na ngumu. Kwa sababu huyo, Rafiki huyo amekua kama ndugu ya kwangu. Kwanza kabisa, Rafiki yangu wa karibu ni mtu ninayeweza kumuamini Naweza kushiriki naye mwanzo yangu, hisia yangu na changamoto zangu bila kuogopa kuhukumiwa Ananisikiliza kwa makini na kunipa ushauri wa kweli Wakati mwingine, hanisemi yale ninayo taka kusikia Bali, yale ninayo haitaji kusikia Hilo lilanisaidia kukua kifikira na kufanya maamuzi bora katika maisha yangu Pili, rafiki yangu wa karibu hunisaidia sana wakati ninapo kuwa na shida, wakati napitia nyakati ngumu kama msongo wa mawazo au kukata tamaa yenye, yeye ya huwa karibu nami kunitia moyo, hata kamba sana hana suluhisho na tatizo langu uwepo wake pekee hunipa nguvu na faraja Najua kuwa siku peke yangu na hilo hunifanya nijisikia vizuri saidi Rafiki huyu pia ni mtu wa furaha na mcheshi tunapokuwa pamoja. Tunacheka sana na kufurahia muda wetu. Tunaweza kuzungumza kuhusu mambo ya kawaida kama mchezo, mziki au maisha ya kila siku. Wakati mwngine hata mazungumzo madogo tu hunifanya nisahau matatizo yangu. Urafiki wetu huniletea furaha na amani ya moyo. Jambo lingine linalo nifanya rafiki yangu wa karibu au wa kipekee ni kwamba ananiheshimu. Anaheshimu maamuzi yangu mawazo yangu na mipaka yangu hata kama hatakubaliana katika jambo fulani tunaweza kuzungumza kwa heshima bila kugombana Hii hunisaidia kuelewa kuwa urafiki wa Kwa karibu pia hunihimiza kuwa mtu bora hunisukuma kufuata ndoto zangu na kufanya bidii katika kile kinacho kifanya Ananitia moyo nisisalimishe ndoto zangu hata mambo yanapokuwa mangumu Wakati mwingine hunikumbusha uwezo wangu pale ninapojisahau Hilo ninanifanya nijiamini zaidi na kuendelea kusonga mbele zaidi ya hayo tumeshiriki kumbu kumbu nyingi pamoja Tumepitia nyakati za furaha kama kusherehekea mafanikio na Pia nyakati sa huzuni kama kushindwa na au kupoteza kitu muhimu Kila tukio limeimarisha urafiki wetu na kutufanya tuwe karibu zaidi Kumbu kumbu hizi hunikumbusha dhamani ya kuwa na rafiki wa kweli. Rafiki yangu wa karibu pia amenifundisha umuhimu wa subira kusamehe kama marafiki wengine wote hatujakosa kutoelewana mara chache. Lakini badala ya kuachana tulichagua kuzungumza na kusuluhisha matatizo yetu. Hii imenifundisha kuwa urafiki wa kweli unahitaji juhudi mawasiliano na moyo wakusamehe. Kwa ujumla, rafiki yangu wa karibu zaidi ni zawadi kubwa katika maisha yangu. Ni mtu ninaye mthatmini sana kwa sababu ya upendo, msaada na uaminifu wake. Uwepo wake umefanya maisha yangu yawe bora zaidi. Ni ya furaha na mana, ni naamini kuwa urafiki wetu utaendelea kudumu kwa muda mrefu na nadhamani. Dhamini sana nafasi yake katika maisha yangu.

Napenda kusikiliza radio kwa sababu nisehemu muhimu sana ya maisha yangu na ya kila siku na imekua kama rafiki wa karibu anaye ni fuatilia popote nilipo. Radio hunipa na fasi ya kupata habari, burudani elimu na faraja kwa wakati mmoja bila kuhitaji maandalizi mengi. Mara nyingi husikiliza radio asubuhi nikiwa najiandaa kuanza siku yangu na hii unisaidia kujiweka katika hali nzuri ya mawazo. Muziki unao chezwa hunipa nguvu na motisha hasa pale ninapohisi kuchoka na kukosa hamasa Radio hunifanya nijisikie niko hai na tayari kukabiliana na chagamoto za siku mbali na muziki napenda sana vipindi vya mazungumzo kwasababu vinajadili masuala yanayogusa maisha ya kila siku ya watu kama mimi ikiwa ni pamoja na maswala ya kijamii, elimu, ajira, afya ya akili na mahusiano. Kupitia vipindi hivi, nimejifunza mambo mengi ambayo ya menisaidia kubadilisha mtazamo wangu kuhusu maisha na kufanya maamuzi bora. Radio pia hunisaidia kuunganishwa. Na jamii kwa sababu inatoa habari kiza eneo la karibu. Jambo linalo nifanya nijue kinacho endelea mtaani. Katika county na nchni. Nchini kwa ujumla, habari hizi hutolewa kwa lugha rahisi, kuelewa hivyo hata mtu ambaye ana elimu ya juu anaweza kufahamu. Ninapena pia namna watangazaji, wanavyo wasiliana na wasikilizaji kwa ukaribu na urafiki. Wakitumia lugha ya kawaida na wakati mwingine ucheshi, jambo linalo nifanya vipindi viwe vya kuvutia zaidi. Redio hunipa hisia ya kuwa sehemu ya jamii kubwa hasa pale wasikilizaji wanapopewa nafasi ya kupiga simu au kutuma ujumbe na kushiriki maoni yao kusikia maoni ya watu tofauti unipanua fikira na kunisaida kuelewa kuwa kila mtu ana mtazamo wake kuhusu maisha Wakati mwingine nasikiliza redio nikiwa peke yangu nyumbani barabarani au hata nikiwa nafanya kazi ndogondogo na inakuwa kama sauti ya kunipa kampuni na kuondoa upweke Redio pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo Kwa sababu kusikiliza muziki mzuri au mazungunzo mepesi Unituliza akili na kunifanya nisahau matatizo kwa muda katika nyakati ngumu, redio imekua chanzo cha matumaini kwangu hasa Kupitia vipindi vinavyo toa kushauri na ujumbe wa kutia moyo zaidi ya hayo, redio ni chombo muhimu cha elimu Kwa sababu kupitia vipindi mbalimbali nimejifunza kuhusu maswala ya afya, matumizi bora ya fedha, nidhamu na hata teknolojia elimu hii hutolewa kwa njia rahisi na ya kuvutia Hivyo ninaifanya nijifunze bila kuchoka Napenda pia redio kwa sababu ni rahisi kupatikana na haigharimu sana tofauti na njia zingine za burudani au habari Hata kama hakuna umeme au mtandao wa interneti bado redio inaweza kusikilizwa jambo linalalofanya iwe muhimu sana hasa katika maeneo ya mbali Redio pia hunikumbusha kumbukumbu nzuri za zamani Kwani wakati mwngine ucheza nyimbo za zamani ambazo Unirudisha katika nyakati fulani za maisha kwa ujumla Ninapenda kusikiliza radio kwa sababu inanipa mchanganyiko wa burudani, elimu, isiyo tenganishwa na maisha yangu ya kila siku. Kwa ujumla, radio pia inasaidia kwa kupata taarifa dendeti na yenye. Uhakika kwa kupitia taarifa zinazo peanwa kipa ombele katika nyakatiza kupeana taarifa.

Aina ya keki ninayoipenda zaidi ni keki ya chokoleti kwa sababu ya kuipenda ni nyingi na zinauhusiano mkubwa na ladha harufu mwonekano na hata kumbukumbu zilizo ambatana nayo katika maisha yangu. Keki ya chokoleti inanivutia kwanza kabisa kwa ladha yake tamu iliojaa utamu wa wastani unaofurahisha ulimi bila kuchosha. Kila ninapokula kipande cha keki cha chokoleti nahisi mchanganyiko wa ladha laini na nzito Kwa kawaida kwa wakati mmoja, jambo linalo nipa hisia ya kuridhika chokoleti ina ladha ya kipekee ambayo haiwezi kulinganishwa na ladha nyingine za keki na ndiyo maana kila mara ni kipewa chaguo la aina ya keki, chokoleti huwa chaguo langu la kwanza mbali na ladha harufu ya keki ya chokoleti pia hunivutia sana. Hasa inapokuwa imetoka tu kwenye oveni. Harufu yake huenea haraka na kuamsha hamu ya kula hata kabla ya kuiona. Harufu hiyo hunikumbusha nyakati za furaha kama sherehe za siku za kuzaliwa, siku kuu ya za kifamilia na mikusanyiko ya marafiki ambapo keki ya chokoleti ilikuwa sehemu ya furaha hiyo. Keki ya chokoleti pia ninayoipenda kwa sababu mwonekano wake huwa wakuhudia sana. Hasa inapo pamba kwa krimu ya chokoleti. Vipande vya chokoleti juu yake na au hata matunda kama stroberi. Muonekano huo hunifanya ni tamani kuila hata kabla sija ionja. Aina hii ya keki pia nilaini sana. Na kila pande kinapovunjika mdomoni hunipa hisia ya utulivu na raha. Ninapenda jinsi keki ya chokoleti inavyoweza kuliwa katika hali tofauti. Inawaeza kuliwa wakati washerehe kubwa au kama njia ya kujipa zawadi baada ya siku ndefu au ngumu. Keki ya chokoleti pia inapendwa na watu wengi na jambo linaloifanya iwe rahisi kushirikiana na wengine bila hofu kwamba mtu hata penda. Inaleta watu pamoja na kuleta furaha kwa pamoja Pia, ninapenda keki ya chokoleti kwa sababu kuna aina nyingi zake kama keki ya chokoleti laini, keki ya chokoleti yenye kirimu, keki ya chokoleti yenye tabaka nyingi au hata keki ya chokoleti ilio na ladha ya kahawa au vanilla tofauti huu hunifanya nisi choke kamwe kwa sababu kila mara kuna ladha mpya ya kuja ipo zaidi ya hayo, keki ya chokoleti inanipa faraja ya kuikisia hasa wakati ninapo hisi kuchoka au kuwa na mawazo mengi. Kipande kimoja kinaweze kunibadlisha hali ya moyo na kunifanya nijisikie vizuri. Watu wengi wamesema chokoleti huongeza furaha na mimi binafsi ninaamini hilo kwa sababu kila ninapo kula keki ya chokoleti nahisi furaha ndogo moyoni. Keki hii pia hunikumbusha utoto wangu, kwani mara nyingi katika sherehe za siku za kuzaliwa keki ya chokoleti ndiyo ilikuwa ikipikwa au kununuliwa kununuliwa. Kumbukumbu hizo hunifanya niheshimu zaidi na kuipenda kwa dhati. Pia ninapenda jinsi keki ya chokoleti inavyo weza kuambatana na vinywaji, tofauti, kama chai, kahawa au maziwa. Kwa kila mchanganyiko huleta ladha ya kipekee hata wakati wabaridi au jioni tulivu. Keki ya chokoleti hunipa joto la moyo na kihisia ya kuridhika. Kwa upande wa lishe, ingawa keki ya chokoleti ni tamu. Kuila kwa kiasi hunipa nishati ya kunifanya ni jisikie mwenye nguvu kidogo. Pia kuna toleo la keki ya chokoleti lenye, sukari kidogo au lililo tengenezwa kwanjia bora ya zaidi kiafya. Jambo linalo wezesha hata watu wanaojali afya yao kufurahia ladha hii. Kwa ujumla aina ya keki ninayo ipenda zaidi ni keki ya chokoleti kwa sababu. Inanipa ladha nzuri harufu ya kuvutia kumbukumbu, zafuraha, faraja ya kihisia na hisia ya kuridhika. Keki ya chokoleti si chakula tu kwangu. Bali ni chanzo chafuraha kumbukumbu na wakati mzuri unao nifanya nijisikie vizuri kila ni napo itafuna na ndiyo maana itaendelea kuwa aina ya keki ni nayo ipenda zaidi maishani mwangu.

Ndiyo nimewai kulima na uzoefu huu umekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu kwa sababu umenifundisha mambo mingi kuhusu kazi, subira, uwajibikaji na uhusiano kati ya binadamu na mazingira nili mazingira Nilianza kulima nikiwa bado mdogo hasa nyumbani au shambani pamoja na familia yangu ambapo kilimo kilikuwa si tu chanzo cha chakula bali pia njia kuimarisha mshikamano wa kifamilia Wakati huu kulima haikuwa jambo la hiari sana Bali ilikuwa ni sehemu ya majukumu ya kila siku Hasa wakati wa msimu wa mvua Tulilima mazao kama mahindi, maharagwe, viazi, mboga na majani na wakati mwingine mimea kama mdizi au mihogo kulingana na eneo na hali ya hewa Kupitia kilimo nilijifunza kuwa chakula hakitoki dukani moja kwa moja bali kinahitaji juhudi kuu muda na uvumilivu Kila hatua ya kilimo kuanzia kuandaa shamba kupanda mbegu kupalilia hadi kuvuna ilikuwa na changamoto zake lakini pia furaha yake kuandaa shamba lilikuwa kazi ngumu kwa sababu ilihitaji nguvu nyingi hasa wakati wa kulima kwa kutumia jembe lakini kazi hiyo ilinifudisha umuhimu wa bidii na kufanya kazi kwa juhudi bila kulalamika. Kupanda mbegu kulinipa matumaini kwa sababu kila mbegu iliyo pandwa ilikuwa kama ahadi ya mavuno ya baadaye. Jambo lililo nifanya nijifunze kuamini mchakato hata kama matokeo hayaonekani mara moja. Kupitia kupalilia nilijifunza umuhimu wa umakini na ufuatiliaji kwa sababu kama magugu hayangeondolewa mapema yangeharibu mazao na kufanya kazi yote iliyo fanywa hapo awali iwe bure. Kilimo pia kilinifundisha subira kwa sababu huwezi kulazimisha mimea kukua haraka. Unapaswa kusubiri kwa muda wake na kutunza shamba kwa uangalifu. Wakati wa kuvuna nilihisi furaha na kuridhika sana hasa nilipoona matunda ya kazi yangu kuvuna mazao kulinifanya nijisikie bahari kwa sababu nilijua nilishiriki kikamilifu katika mchakatu mzima hadi kuifikia mafanikio hayo zaidi ya hayo, kilimo kilinifundisha kuheshimu mazingira na asili Kwa sababu nalijifunza kuwa hali ya hewa mvua udongo na jua lina mchango mkubwa katika mafanikio ya mazao Wakati mvua ilipo chelewa au ikawa nyingi kupita kiasi Nilielewa kuwa si kila kitu kiko chini ya udhibidi wa binadamu Jambo lililo nifundisha unyenyekevu na kukubali mambo ambayo hatuwezi kuyabadilisha Kilimo pia kilinifundisha nidhamu sababu shamba linahitaji kutembelewa mara kwa mara bila kujali kama mtu amechoka au hana hamu Kupitia uzoefu huo nilijifunza kupanga muda wangu vizuri na kuhakikisha majukumu yanatekelezwa kwa wakati Pia kulima kulinisaidia kudhamini chakula kwa sababu baada ya kupitia mchanga mchakato mzima wa kukipata si rahisi kukipoteza au kukitharao Hata leo, ninapo kula chakula nakumbuka juhudi zilizo zinazohitajika kukipata na hilo hulifanya niheshimu sana kazi ya wakulima. Kilimo pia kilinipa fursa ya kujifunza kushirikiana na wengine. Hasa familia na majirani kwa sababu mara nyingi kazi za shamba hufanywa kwa pamoja. Ushirikiano huo ulinijenga umoja na kuimarisha mahusiano huku kila mtu akichangia kwa uwezo wako. Mbali na hilo kilimo kilinifundisha ustahimilifu kwa sababu kuna nyakati ambapo mazao yanaweza kuharibika au mavuno kuwa machache Lakini badala ya kukata tamaa unajifunza kuanza tena na kufanya vizuri zaidi msimu unaofuata Uzoefu wangu wa kulima pia ulinifundisha dhamani ya maarifa ya kienyeji kama vile kujua muda mzuri kwa kupanda aina ya udongo unaofaa kwa zao fulani na jinsi ya kukabiliana na wadudu bila gharama kubwa haya ni maarifa ambayo mara nyingi hayapatikani darasani lakini ni muhimu sana katika maisha ya kila siku Kwa ujumla, kwa ujumla nimewai kulima na kilimo kimenijenga kwa njia nyingi zaidi nilivyo tarajia Kimenifundisha bidii subira nidhamu, ushirikiano na kudhamini rasilimali sa asili ingawa leo huenda silimi mara kwa mara hapo kwa kama hapo awali mafunzo niliyo yapata kupitia kilimo bado Yananiandama katika maisha yangu ya kila siku na kunisaidia kwa kuwa mtu mwenye uwajibikaji.

Ndio, napenda sana kutembea kwa miguu. Na hata pia hii imekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku kwa sababu. Inanipa faida nyingi kimwili, kiakili na hata kihisia. Kutembea kwa miguu ni si tu njia ya kutoka sehemu moja kuenda nyingine. Bali ni shughuli inayoniwezesha, kufurahia mazingira, kutafakari maisha na kujijenga kiafya. Mara nyingi napendelea, kutembelea, kutembea, badala ya kutumia usafiri. Hasa pale umbali unapokuwa mfupi au wa wastani. Kwa sababu, kutembea hunipa uhuru na utulivu ambao si rahisi kupata nikiwa ndani ya gari au chombo cha usafiri wa umma. Ninapokuwa natembea nahisi mwili wangu ukifanya kazi kwa mpangilio mzuri, mapafu yakipumua hewa safi na akili yangu ukitulia pole pole. Kutembea hunisaidia kuanza siku yangu vizuri. Hasa ninapo tembea asubuhi mapema wakati hewa bado ni safi na kelele za siku hazijaanza. Wakati huo hunipa nafasi ya kupanga siku yangu, kufikiria malengo yangu na kujiandaa kisaikolojia kwa shughuli zinazokuja. Zaidi ya hayo napenda kutembea kwa miguu kwa sababu hunisaidia kuboresha afya ya mwili. Najua kuwa na kutembea ni aina ya mazoezi ambayo husaidia kuimarisha moyo, misuli, mifupa na pia kupunguza hatari ya magonjwa mbalimbali. Ingawa ni zoezi rahisi, lina mchango mkubwa sana katika kudumisha afya bora. Na hilo linanifanya nilipe dhamani kubwa. Kutembea pia hunisaidia kuthibiti uzito wa mwili na kunifanya nijisikie mchangamfu zaidi siku nzima. Kila ninapotembea kwa umbali mrefu kidogo, nahisi fahari kwa sababu najua nimefanya jambo jema kwa afya yangu bila gharama yoyote. Mbali na faida ya kiafya, kutembea kwa miguu hunipa muda wa kutafakari na kujitambua. Wakati ninapotembea peke yangu, mara nyingi hutumia muda huo kuwaza kuhusu maisha yangu. Mafanikio yangu na changamoto zangu na ndoto zangu. Kutembea hunipa nafasi ya kuzungumza na nafsi yangu kwa utulivu bila usumbufu. Wakati mwingine, hupata mawazo mapya au suluhisho la matatizo ambayo yalikuwa yananitatiza. Hii inanifanya nione kutembea kama aina ya tiba ya akili kwa sababu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na wasiwasi. Pia napenda kutembea kwa miguu kwa sababu hunipa fursa ya kufurahia mazingira yanaonizunguka. Ninapokuwa natembea ninaweza kuona vitu ambavyo nisingeviona nikiwa ndani ya gari. Kama miti, maua, majengo, watu na shughuli za kila siku za jamii kuona watu wakifanya kazi zao, watoto wakicheza au wazee wakizungumza barabarani hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii. Kutembea kunifanya nijue mazingira yangu vizuri zaidi na hunipa hisia ya kuunganisha na mahali ninapoishi Aidha kutembea kwa miguu hunisaidia kuokoa pesa. Na sababu sipendi kutumia usafiri hata pale ambapo si lazima. Hii hunifundisha nidhamu ya kifedha na kuifanya nitumie rasilimali zangu kwa busara. Pia napenda kutembea kwa sababu kwa sababu hunipa uhuru ya kusimama popote ninapotaka. Kuangalia kitu kinachovutia au hata kubadilisha njia bila shida. Uhuru huu hunifanya nijisikie huru zaidi ya mwenye udhibiti wa safari yangu. Kutembea pia hunisaidia kuimarisha mahusiano yangu na watu wengine. Wakati mwingine kutembea na marafiki au mko na familia na muda huu hutupa nafasi ya kuzungumza kwa undani bila usumbufu. Na simu au kelele. Mazungumzo wakati ya kutembea huwa ya asili zaidi na ya kina. Jambo linalosaidia kuimarisha urafiki na uhusiano. Pia napenda kutembea kwa miguu kwa sababu hunifanya nijisikie mnyenyekevu. Na mwenye shukrani ninapotembea hasa.

Napenda mambo mengi kuhusu mtaa wangu kwa sababu ni sehemu ambayo imenilea imenijenga na imenipa hisia ya kuwa nyumbani. Mtaa wangu si tu mahali ninapoishi bali ni mazingira yanayonipa utulivu, usalama na nafasi kushirikiana na watu wengine katika maisha ya kila siku. Kila ninapurudi nyumbani baada ya shughuli za siku nahisi faraja ya kipekee ninao ninapoingia mtaani kwangu. Kwa sababu, tayari najua mazingira, watu na utaratibu wa maisha unaoendelea hapo. Jambo la kwanza ninachopenda kuhusu mtaa wangu ni watu wanaoishi hapo. Wakazi wa mtaa wetu ni watu wenye ukarimu heshima na moyo wa kusaidiana. Wengi wao wanafahamiana na nirahisi kusalimiana au hata kusimama kidogo kuzungumza kuhusu mambo ya kawaida ya maisha. Hali hii inanifanya nijisikie salama na kukaribishwa kwa sababu unajua kuwa kuna watu wanao nijali na wako tayari kunisaidia pale ninapohitaji msaada. Ushirikiano huu umejenga mshikamano mkubwa na kufanya mtaa wetu uwe kama familia moja kubwa. Pia napenda jinsi watoto wanavyoweza kucheza kwa huru mtaani wakifurahia mchezo yao bila hofu kubwa jambo linaloonyesha kuwa mtaa wetu una kiwango kizuri cha usalama na waaminifu miongoni mwa wakaazi jambo lingine ninachopenda kuhusu mtaa wangu ni utulifu uliopo Hasa nyakati za asubuhi na jioni asubuhi hewa safi kelele huwa chache na hali hunifanya nianze siku yangu kwa amani na amani ya akili jioni baada ya watu wengi kurudi kutoka kazini au shuleni Kuna hali ya utulivu inayochangia na shughuli ndogondogo kama watu wakitembea wakizungumza au wakipumzika nje ya nyumba zao utulifu huu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kufanya nijisikie vizuri baada ya siku ndefu mazingira ya mtaa wangu pia ni kitu ninachokipenda sana Kuna miti maeneo ya wazi, wakati mwingine, busani ndogo ambazo hufanya mtaa uwe na mvuto wa kiasili. Kuona kijani kibichi hunifanya nijisikie karibu zaidi na asili na hunipa nafasi ya kupumua hewa safi na kufurahia mandhari nzuri. Kuona kijani kibichi hunifanya nijisikie karibu zaidi na asili na hunipa nafasi ya kupumua hewa safi na kufurahia mandhari mazuri. Napenda pia jinsi mtaa wangu ulivyorahisi kuzunguka kwa miguu jambo linaloniruhusu kutembea bila shida na kufurahia kila kona ya mazingira ninayishi Hii ina nisaidia kujiweka kiafya na pia hunipa muda wa kutafakari maisha yangu Napenda pia miundombinu ya mtaa hasa barabara na njia za kutembea ambazo zinawezesha watu kusafiri kwa urahisi ingawa si kamilifu bado mtaa wetu unahuduma muhimu kama maduka madogo vibanda vya chakula shule na sehemu za ibada zilizo karibu Hii hunirahisishia maisha kwa sababu si lazima kusafiri umbali mrefu kupata huduma za msingi ukaribu wa huduma hizi hunifanya nijisikie kuwa mtaa wangu unajitegemea na unakidi mahitaji ya wakaazi wake Jambo lingine la kuvutia ni jinsi mtaa wangu unavyohifaidhi, tamaduni na maadili ya jamii. Kuna desturi za kusaidiana katika sherehe misiba au shughuli za kijamii. Jambo linaloimarisha mshikamano na kuonyesha umuhimu wa utu na huruma. Napenda kuona jinsi watu walivyo wanavyoshirikiana bila kujali tofauti zao na hilo hunifanya nijisikie fahari kuishi katika mtaa huu. Pia napenda usafi wa mtaa wangu, hasa pale wakaazi wanaposhirikiana kueka mazingira safi kwa kufagia, kutupa taka sehemu sahihi na kushiriki katika shughuli za usafi kwa pamoja. Usafi huu unanifanya nijisikie vizuri na hunipa motisha ya kuendelea kutunza mazingira yangu. Zaidi ya hayo, mtaa wangu una kumbukumu nyingi muhimu katika maisha yangu. Ni mahali ambapo nimepata marafiki, nimejifunza masomo muhimu ya maisha na nimepata uzoevu mbalimbali ulionijenga kuwa mtu nilieko leo. Kila kona ya mtaa ina hadithi yake, iwe ni uwanja tulipocheza utotoni, barabara tuliotembea mara nyingi au nyumba, nyumba za majirani tulizozoea kutembea.

Napenda rangi fulani kwa ukuta wa chumba changu na chaguo hili halikutokea kwa bahati mbaya bali lilitokana na hisia mahitaji na uzoefu wangu wa kila siku ndani ya chumba hicho. Rangi ya ukuta wa chumba ina mchango mkubwa sana katika namna mtu anavyojisikia, anavyopumzika na hata anavyofikiri. Kwa upande wangu, napenda rangi tulivu na laini, hasa rangi kama nyeupe, krimu, buluu, nyepesi au kijivu chepesi kwa sababu hunipa utulivu wa akili na hali ya amani inayohitajika kila siku. Jumba ni sehemu muhimu ya faraka, mahali pa kupumzika baada ya shughuli nyingi za siku. Na kwa hiyo rangi ya ukuta wake ni lazima iwe inayotuliza na kunifanya nijisikie niko salama na huru Kwanza kabisa napenda rangi nyepesi kwa ukuta wa chumba kwa sababu hunifanya chumba kionekane safi na chenye mwanga rangi kama nyeupe au krimu hurudisha mwanga vizuri Hivyo hata kama chumba ni li kidoko kinaonekana kikubwa na chenye nafasi Hii hunifanya nijisikie huru zaidi na nisibanwe na mawazo. Chumba chenye rangi nyepesi hunipa hisia ya mpangilio na usafi. Jambo ambalo ni muhimu sana kwangu kwa sababu napenda mazingira yaliyo safi na tulivu. Kila ninapoingia chumbani rangi ya ukuta hunikaribisha na kunifanya nihisi tulivu mara moja. Pili, napenda rangi tulivu kwa sababu hunisaidia kupumzika vizuri. Baada ya siku ndefu ya kazi, masomo au shughuli nyingine, ninahitaji mahali ambapo akili yangu inaweza kutulia. Rangi kali kama nyekundu au machungwa zinaweza kuchochea mawazo au hisia nyingi, lakini rangi laini kama buluu, nyepesi au kijivu hunifanya nipumzike na kupunguza msongo wa mawazo. Hii ni muhimu hasa wakati wa kulala kwa sababu mazingira ya chumba yana mchango mkubwa katika ubora wa usingizi. Rangi ya ukuta inapokuwa tulivu hunisaidia kulala kwa haraka na kupata usingizi mzuri. Napenda pia rangi rahisi kwa ukuta wa chumba kwa sababu inanipa uhuru wa kupamba chumba kwa njia tofauti. Rangi nyepesi huruhusu mtu kuongeza mapambo kama picha mapasia au zidamani za rangi tofauti bila kufanya chumba kionekane kimejaa au kuchanganya macho Hii inanipa nafasi ya kubadilisha mitindo ya chumba bila kulazimika kupaka rangi upya kila mara kwa mfano Ninaweza kubadilisha mapasia au mashuka ya kitanda na bado chumba kinaonekana kizuri Kwa sababu kuta una rangi inayooana na vitu vingi Jambo lingine linalonifanya nipende rangi tulivu kwa ukuta wa chumba ni kwamba hunisaidia kuzingatia mambo yangu Chumba changu ni sehemu ambayo Wakati mwingine nasoma nafikiria au napanga mipango yangu ya maisha Rangi kali zinaweza kufuruka makini Lakini rangi laini hunisaidia kukaa makini na kutulia Ninapokaa chumbani nikiwa pekee yangu Nahisi kama rangi ya ukuta inanisaidia kuzungumza na nafsi yangu kwa amani bila usumbufu Zaidi ya hayo rangi ya ukuta wa jumba inaonyesha utu wa tabia ya mtu Kwangu kuchagua rangi tulivu kunaonesha kuwa mimi ni mtu ninayependa amani mpangilio na utulivu Si mtu wa makele au mzizimiko kupita kiasi Bali napenda maisha yenye usawa. Ukuta wa chumba changu, unaakisi hilo kwa njia rahisi lakini ya maana. Kila ninapo waona watu wakiingia chumbani kwangu. Na kusema kuwa chumba kinaonekana kitulivu na kizuri. Nahisi furaha kwa sababu rangi ninayoipenda imeleta athari nzuri. Napenda pia rangi isio zeeka haraka. Rangi nyepesi na za kawaida hudumu kwa muda mrefu bila kuchosha macho. Hata baada ya miaka, bado zinaonekana mzuri na hazitoki kwenye mtindo haraka. Hii hunisaidia kubalisha rangi mara kwa mara, jamba ambalo linaokoa muda na harama. Pia inanipa tulivu na kisaikolojia kwa sababu najua nimechagua rangi ambayo haijanichosha kwa haraka. Kwa ujumla, ninapenda rangi tulivu kwa ukuta wa chumba changu kwa sababu inanipa amani ya akili, usingizi mzuri, uhuru wa kupamba na mazingira yanayonisaidia kuwa mimi mwenyewe. Ukuta wa chumba si tu sehemu jengo, bali ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku.

Ninapenda kucheka sana na kuna mambo mengi ambayo hunifanya nitabasamu au kucheka kwa furaha. Cheko si tu hisia na muda mfupi. Kwa upande wangu ninjia ya kufurahia maisha kupunguza msongo wa mawazo na kuunganisha na watu wengine kila siku. Ninakutana na mambo madogo madogo ambayo anaweza kunifanya nicheke. Na haya mara mingi ya usiani na utukufu na autukio kubwa. Bali ni maisha ya kawaida ya lio jaswa na ucheshi wa kawaida. Kwanza kabisa, ninacheka sana inapokuwa na marafiki wangu. Marafiki wangu wanauwezo kuleta ucheshi wa asili kuzungumza, mambo ya kuchekesha au hata kutokesha diricha dogo la ucheshi. Wakati tunakutana, hatimaye tunashirikiana furaha yetu na ucheshi wao unifanya nisahau mawaso mabaya na kushirikiana kwa furaha. Mazungumza ya kirafiki mara nyingi kubepa vicheko vinafyo toka kwenye matikio ya kila siku kama vile kuchekesha mmoja mwingine kwa makosa madogo au tukio lisilo la kawaida nililo tokea nyumbani au shuleni Hii inanifanya nijisikie vizuri na kunifanya nicheke kwa moyo wangu wote. Zaidi ya hapo, mimi hucheka ninapo jitokeza kwenye hali za ucheshi sizizo za kawaida kwa mfano, wakati mtu anajaribu kufanya kitu na inakuwa kinyume na alichokuwa na akitarajia, mara nyingine husema au ufanya jambo ambalo linalikuza kwa ucheshi. Matukio haya madogo madogo ya kawaida kama mtu akijazaribu kuimba au kucheza na akashindwa kwa njia ya kuchekesha. Unifanya ni chike. Uchinishi wa aina hii ni asilia na huna malengo ya kuhuduru bali unaleta furaha kwa wote waliobu. Pia napenda kucheka kutokana na vichekesho vya maneno. Vichekesho vinye akili ucheshi na wa maneno au michezo ya maneno ubeba vicheko inavyo weza kunichekesha bila sababu kubwa. Hii ni sehemu ya chinji ya kili yangu inavyo pata furaha kupitia maneno na mantiki. Vichekesho hivi mara nyingi vinahitaji ufikiri kidogo ili kufahamu ucheshi na wakati napata maana ya cheko huwa cha kweli na kinachoto kandani. Zaidi ya hayo mime ucheka wakati ninapo shudia mambo ya kuchekeshe katika maishi ya kinasiku. Hii inaweza kwa hali ya binadamu, wanyama au hata vitu vya kawaida vinavyofanya jambo lisilo la kawaida. Kwa mfano, kuangalia paka akizaribu kuruka na kushindwa au mtoto akicheza kwa namna ya kuchekesha. Mara nyingi hufanya nitabasamu au nicheke. Hii inanikumbusha kuwa. Maisha ya naweza kuwa ya kufurahisha hata kama mambo madogo madogo. Pia napenda kucheka kutokana na hisia, zafuraha na mshikamamo. Wakati nipo na familia au marafiki katika sherehe, hafla za kusherekea mafanikio au wakati wakusungumza pamoja kwa amani, mimi hucheka kwa sababu furaha na husiano huo kuibuo cheko cha ukwele. Cheko katika hali hizi ni cha hasili na kinaonesha upendo mshikamano na furaha. Pia mimi ucheka wakati nikipokea ucheshi husio tarajiwa kutoka kwa watu au pale mtu anapo nifanya nicheke kwa njia isio ya kawaida. Ujieshi wakafla na wakutishia mara moja huwibua cheko cha kweli na mara nyingine usema hata nisipoweza kueleza sababu ya kucheka. Hii ni moja ya jambo ni nayopenda zaidi kuhusu kucheka kwa sababu ni isia isio na ambipaka na ya asili. Cheko pia hunifanya ni kumzike na kupunguza msongo wa mawazo. Wakati ninapocheka, mwili wangu utoa furaha kuridhika na hata kukunguza hofu au wasira Hii ni sababu nyingine nayopenda kucheka, kwa sababu ni situ furaha ya muda mfufi mbali ni njia kuwa tu na akili tulivu na moyo mchangamufu. Cheko usaidia uwonda isia hazi na kunifanya nijisikia bora saidi na hii na nisaidia kukabiliana na changamoto za kila siku. Zaidi hayo, mimi hucheka ninapo kukua na ucheshi kwa kweli Unauchanganya akili na hisia ucheshi huu unaweza kutoka kwa kitendo maneno au mazingira ambayo huchochea vicheko kutoka kwa wazo dogo hadi jambo kubwa la kuchekesha. Cheko hubeba furaha ambayo haiwezi kupimika kwa maneno bali inahisiwa ndani ya mwili. Pia napenda kucheka kutoka na na vichekisho vya kila siku vinavyotokea nyumbani au mtaani Hali hizi si za kawida kama majira.

Chumba changu cha kulala ni sehemu ya faraja ambayo ninadhamini sana. Kwa sababu ni mahali pa kupumzika, kutulia na kuondoa uchovu baada shughuli nyingi za siku. Kwa upande wangu, chumba cha kulala si tu mahali pa kulala. Bali ni sehemu ambayo hutoa hisia zaamani, utulivu na furaha ndogo ndogo. Kila nipo ndani ya chumba changu nahisi nina mahali salama ambapo naeza kuwa mimi mwenye bila hofu au masharti. Chumba changu kiko nyumbani kwangu na kimepangwa kwa njia ambayo hufaa kwa maisha yangu ya kila siku kwa mpangilio mzuri na uhakika wa utulivu. Kwanza kabisa, chumba changu cha kulala ni chenye ukubwa wa wastani. Si kikubwa sana lakini hakichache. Hii inaniwezesha kuchukua nafasi vizuri bila kuishi msongamano. Ukubwa huu unafaida kubwa kwa sababu unaniwasesha kutembea kwa urahisi ndani ya chumba, kupaka samani na kueka vitu vyangu vyote kwa mpangilio mzuri. Hii pia inaimarisha kudumisha usafi kwa sababu chumba kidogo sana huonekana kukosa mpangilio wakati kitu kimoja kiko nje ya nafasi yake. Kitanda ni kipengele muhimu zaidi katika chumba changu cha kulala. Nina kitanda cha kawaida, si kikubwa sana wala kidogo. Kilicho na mto mzuri na mashuka safi. Kitanda hiki ni mahali ambapo ni nalala na kupata usingizi wa kutosha. Nimechagua kitanda kilicho na mto laini na jiko linalofaa kwa mgongo wangu. Kwa sababu usingizi mzuri unategemea faraja ya kitanda. Kila nilipo lala kwenye kitanda changu ni rahisi kuridhika na utulivu. Jambo ambalo linansaidia kulala haraka na kupata usingizi mzuri wamaana masaa ya nayofaa. Samani nyingine zilizoko ndani ya chumba changu ni kabati ndogo la nguo, meza ya masomo na rafu ndogo za vitabu. Kabati la nguo linanisaida kueka nguo zangu kwa mpangilio. Hivyo chumba hakionekani kuwa chenye vichafu au msongamano. Meza ya masomo ipo pembeni na mara nyingine hutumika kwa kusoma au kufanya kazi ndogo ndogo. Rafu za vitabu ni sehemu nzuri ya kuhifadhi vitabu vyangu vya masomo na burudani. Samani hizi zote zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Unao nifanya nijisike tulifu na kufurahia kutumia chumba changu. Rangi ya ukuta wa chumba changu ni nyeupe enye rangi nyepesi kidoko ya krimu. Ambayo hunipa hisia ya utulivu na hewa safi. Rangi nyepesi unifanya chumba kionekane kikubwa zaidi na pia hutua mwanga mzuri unapokuwa chumba kimejaa mwanga asubuhi Rangi hii ni ya ukuta ni muhimu sana kwa sababu inaathiri namna ninavyojisikia ndani ya nyumba. Ukuta wa rangi tulivu unasaidi kupumzika akili na moyo bada ya siku yenye shuguli nyingi. Hii ni muhimu sana kwa usingizi mzuri unanza na hali ya tulifu ya chumba Chumba changu pia kina dirisha kubwa ambalo hunirusu kuona nje na kupumua hewa safi dirisha hili lina pazia na la kiza ambalo linawezo kufungwa wakati ninataka kulala mapema au kupunguza mwanga wa jua asubuhi dirisha linafaida ya kuongesa mwanga wa wasili wakati wa mchana na kutoa mtiririko mzuri wa hewa Hii inanifanya chumba kuwa mahali pazuri pa kupumzika kusoma au hata kutafakari kuhusu maisha. Mbali na hiyo, chumba changu, cha kulala ni chenye utulifu mkubwa. Si chumba kinachokuwa karibu na barabara enye kelele nyingi. Hivyo ninapo lala siwezi kuskia kelele nyingi kutoka nje. Utulivu huu ni muhimu sana kwa sababu usingizi mzuri unategemea hali tulivu. Pia siwezi kusahau sauti za nyumbani. Ambazo mara nyingi husaidia kuunda hisia za usalama na faraja kwa mfano. Sauti ya familia au wenzangu ikionekana kwa umbali inaweza kunifanya nijisikie kuwa bado niko sehemu salama jambo linaloongeza utulivu wa chumba. Vitu vidogo vya mapambo vina pia vina changia sana katika faraja ya chumba changu. Nina baadi ya picha ndogo, vazi la kiti na baadhi ya mashuka venye rangi tulivu ambavo hufanya chumba kiwe cha kuvutia zaidi. Hii ni muhimu kwa sababu mazingira yanaonekana vizuri husaidia akili kupumzika na kuunda hisia chanya. Mapambo haya ni rahisi lakini yanaongeza furaha na faraja ndani ya chumba.